Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia nathamani wakati wa kufanya kazi peke yangu. Kuna uzuri wa kipekee unapofanya kazi na timu kwa sababu unapata nafasi ya kuchanganya mawazo tofauti, kujifunza vitu vipya kutoka kwa wenzako, na kufikia malengo makubwa ambayo mtu mmoja hawezi kuyatimiza peke yake. Ushirikiano unaleta motisha na kufanya kazi ionekane nyepesi kutokana na kusaidiana.

Napata habari zangu kupitia njia mbalimbali ili kuhakikisha sichelewi na yanayojiri. Mara nyingi mimi ni mpenzi wa mitandao ya kijamii kama Twitter ama X na TikTok. Kwa sababu huko ndiko habari zinazovuja haraka sana. Pia huwa napitia tovuti za habari za humu nchini kama Nation na Citizen TV ili kupata ripoti zilizofanyiwa uchunguzi na za kuaminika.

Napenda kupiga chombo kinoma, yaani kuwa na uwezo wa kugusa gitaa ama kudunda ngoma ni vibe ingine level ingine kabisa. Inakuanga fiti sana vile unaweza kutoa melody flani hivi smooth, inayoweza kutuliza roho na kuleta msisimuko mtaani. Kama ningekuwa na instrument ya kugusa, gitaa ingekuwa mpango mzima. Inaleta ile feel good factor, design hata ukikuwa solo, huwezi boeka.

Ndoto yangu kubwa ni kuacha legacy fulani fiti hapa duniani. Yani natamani kuwa mtu ambaye alileta mabadiliko chanya na kusaidia wasee wengine kujendeleza. Ndoto yangu ni kuona kila mtu anapata nafasi ya kuji express, iwe ni kupitia sanaa, teknolojia au hata biashara, bila kuwa na uoga wakushindwa pia. Pia ndoto yangu ni kuwa na ulimwengu ambapo kila mtu anaelewana vizuri. Hakuna mambo ya kubagua wasee. Amani inayo tawala kuanzia mtaani hadi majuu.

Kwa sasa, sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini ningependa kufuga kasuku ama njiwa. Unajua kasuku wana akili sana na wanaweza kuwa kampani fiti, hata vile wanaweza kujifunza kuongea na kurudisha story. Hata hivyo, kufuga ndege inataka commitment. Unajua lazima uhakikishe ako na food, maji na nafasi ya kujiachilia ili asijihisi amefungiwa sana.

Manzee, kujitunza ama self-care ndio mpango mzima ili mzee asichome picha au kuungua na hii stress ya maisha. Mimi hupenda kuhakikisha akili na mwili ziko sawa kwa kufanya vitu kadhaa fiti. Kwanza mimi ni mse wakutulia sana. Kila siku lazima nipate mda wakukaa solo, nikae mbali na simu na kelele. Zamitandao ili, tu nirefresh akili.

Manze, huku Nairobi na hii vumbi ya mtaa, lazima msee awe mjanja na mambo ya usafi. Mimi huoga mara mbili kwa siku. Asubuhi naoga ili kutoa usingizi na kujiweka tayari kwa mahustle ya siku. Inasaidia sana kuanza siku nikiwa nimerefreshen. Halafu jioni, baada ya kuzunguka huku na kule na kupambana na jua ama baridi ya jiji.

Kazini, kila msee anafaa kuwa na njia ya kusaka maarifa mapya ili asibaki nyuma wakati dunia inasonga mbele. Kama mimi, kuna mafunzo kadha fiti ningependa kupata. Kwanza, mafunzo ya uongozi ni muhimu sana kwangu. Natamani kujua jinsi ya kumanage timu, kuinspire wasee na kusolve mkonflikt kwa njia ya amani na busara ili kila msee asikike. Pili, mafunzo ya elimu ya fedha. Unajua ni muhimu sana kujua jinsi ya kupanga ganji, yani pesa, kuinvest kwa njia fiti na kuelewa uchumi unavyoenda ili maisha ya mbeleni yawe yamejipanga vizuri.

Kusema tu ukweli, kazi ya nyumbani inayoweza kunimaliza mood kabisa ni kuosha vyombo. Asa zile sufuria zimeungua baada ya kupika ugali ama madondo. Yaani, hiyo kazi haina mwisho. Unaosha saa hii, baada ya dakika mbili, unapata kikombe kingine kimejitokeza hapo kwa sink. Kana kwamba, kimejileta chenyewe.

Manzee, lazima nivae saa. Kwangu mimi, saa si tu ya kucheki time. Ni sehemu ya outfit na inoangeza ile vibe fulani ya kijanja. Yani, mse akipiga luku yake fiti alafu amalizie na saa mkono. Inaleta ile picha ya msee ambaye, amejipanga na anajua thamani ya wakati. Siku hizi nimeingia kwenye mambo ya smartwatch. Bila saa, mi hujihisi ni kama kuna kitu kimekosekana. Plus, inasaidia sana nisikue ule mse wa kutoa simu mfukoni kucheki time. Kitu ambacho kinezafanya niingie mtandaoni nipoteze mda huko.

Kazini nimipiga hatua kadhaa ambazo, zinanifanya nijihisi fiti sana. Mafanikio yangu makubwa si tu kuhusu vyeo, bali ile hali ya kuona kazi yangu inaleta mabadiliko ya kweli. Kwa mfano, nimefanikiwa kukuza uwezo wangu wa kusolve maishu magumu kwa haraka. Zamani nilikua na panic mambo yakileta noma, lakini sahi nimekua mse anaye tafuta suluhu bila presha. Pia, mafanikio mengine ni kuwaminika na timu yangu. Imefika mahali wasee, wananiona kama msee wa kutegemewa. Wakati kuna mradi mzito, unataka kupigwa.

Shughuli yangu ya kupendezwa zaidi ili passion yangu ya kweli ni kuvumbua na kusoma mambo mapya. Mimi ni msee ambaye sipendagi kubaki mahali pamoja. Kila siku lazima nifungue tab mpya akilini mwangu. Napenda sana kupitisha muda wangu nikichimba mambo ya teknolojia, historia, ama hata kujifunza lugha mpya za mtaani. Kuna ile rafla ni msee hupata akielewa kitu ambacho jana alikuwa hajui. Lakini kando na hiyo, mimi ni msee wa vibe za kijamii na pia napenda mambo ya sanaa na burudani. Kwa kifupi, shughuli yangu ni ile ya kujijenga. Kila siku huku, nikienjoy kila moment.

Nikiwa na marafiki zangu, kila kitu ni kuhusu vibe na kutengeneza memories. Hatukuwangi na mpango moja special, inategemea tu na vile siku imeamka. Lakini kuna vitu kadhaa ambavyo hatukosangi kufanya. Kwanza kabisa, ni kupiga story za maana. Tunaweza kukaa mahali, tukisip kinywaji baridi ama tukikula nyama choma huku, tukichambua kila kitu kuanzia siasa, soka hadi mipango ya jinsi ya kusaka ganji. Pia sisi ni wasee wa adventurers fupifupi. Tunaweza amua tu road trip ya ghafla. Labda, tuelekee kule Naivasha kutaabiri hewa safi. Na tukiwa ndani ya jiji, sisi huishia kucheza games kama FIFA ama kucheki movies. Ya mwisho, mimi hupenda zile moments za kusaidiana. Mshikaji akija na idea ama biashara. Sisi huketi chini, tunapeana ma ideas na kusapotiana.

Mimi husikiliza mziki wa 'gengeton' mara nyingi. Hadi nikiwa na marafiki zangu, mimi huweka mziki wa 'gengeton' ili tuweze kusikiliza wote kwa pamoja. Na marafiki wangu, marafiki zangu wote kwa pamoja huwa tunafurahi kusikiliza huo mziki wa 'gengeton'. Mziki wa 'gengeton' hufuraisha vijana wengi humu jijini.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni fresh mango juice. Mwanzo mwisho. Yaani ile juisi imetengenezwa na maembe yameiva fiti. Iko nzito kiasi na imewekwa kwa fridge. Iko baridi kabisa. Hiyo kitu inashukanga kooni kama imepakwa mafuta. Hasaa kukiwa na jua kali hapa jiji.

Kwanza kabisa, lazima nipige Digital Detox kiasi, najitahidi kuweka simu mbali kama dakika thelathini kabla nilale ili nisianze kuscroll TikTok au Instagram. Hadi usiku wa manane. Unajua vile hizo apps zinaweza kukuibia usingizi. Badala ya simu, mimi hupenda kusoma kitabu fulani fiti au kusikiliza mziki laini ili kurelax akili. Pia lazima ni cheki to do list yangu ya kesho na kupanga luku nitakayo piga. Hii inasaidianga asubuhi usikuwe na mbio na presha ya nivae nini ama nianze na kazi gani. Halafu, cha muhimu zaidi na piga glasi moza ya maji na kushukuru siku ambayo imeisha. Mwishowe nahakikisha kejani iko set kufunga milango na kueka alarm alafu nanyooka zangu kwa bed kutafuta nguvu za kesho.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba. Yaani huu mwezi unakuwaga na vibe fulani hivi ya ku kipekee ambayo huwezi pata mwezi mwingine wote. Huu ndio wakati wa sherehe ambapo kila mahali unapoenda kwanzia mtaani hadi kule majuu wasee wako na mood fiti na roho ya kusaidiana. Disemba inanibamba sana kwa sababu ndio ile time ya kuchill na kujiachia baada ya mahasoli ya mwaka mzima huku kukiwa na safari za kuelekea shags au pwani kutabiri hewa safi na kurelax.

Kusaidia jamii kwangu ni kitu muhimu sana kwa sababu naamini msee hawezi kufaulu pekee yake bila kusaidia wengine wanyanyuke. Mimi hujitolea sana kwenye maswala ya elimu na ushauri ambapo mimi hutumia mda wangu mwingi kuzungumza na vijanaa mtaani kuhusu umuhimu wa teknolojia na jinsi wanavyo weza kutumia mitandao kujitaftia riziki badala ya kupoteza mda.

Manzee, lazima nikue rada na kila kitu kinachoendelea duniani kwa sababu tunaishi kwenye kijiji kimoja cha kimataifa. Mimi hufuata matukio ya kimataifa kila siku kupitia mitandao ya kijami kama X, kusikiliza radio kama BBC na kucheki ma app ya habari ili nijue kinachoendelea. Kuanzia maswala ya siaasa, uchumi, hadi migogoro inayoweza kuathiri bei ya mafuta au bidhaa hapa nyumbani.

Katika jamii yangu, kitu cha kwanza kabisa ningependa kuona ni usawa wa fursa, ambapo kila msee, bila kujali anatoka mta ngani, au anakonection ngani, anapata nafasi ya kuonyesha kipaji chake na kusaka ganji. Ningependa kuona mabadiliko makubwa kwenye mfumo wetu wa elimu, ili vijana wasome vitu ambavyo vinaendana na soko la sasa, la ajira. Hasa mambo ya teknolojia na ufundi, ili kila mtu aweze kujitegemea. Pia natamani kuona jamii ambayo inajali usalama na amani.